Kufanya kazi na timu za ya mbali kuna hitaji mawasiliano mazuri na uwaminifu Ninajitahidi kuwa mwaminifu na kujibu haraka maswali au maombi ya timu. Pia ninapenda kutumia zana za mawasiliano kama zoom, whatsup ili kuweka timu pamoja. Kuweka malengo wazi na kugawana majukumu ni muhimu.

Ndio, nimewaifikilia kuanzisha biashara yangu. kWa kweli ni ndoto ya wengi, ninapenda wazo la kuwa bosi wangu mwenyewe na kufanya kazi kwa hudu. Lakini, inaitaji mipango na ujasiri. Inaitaji kujifunza na kupata uzoefu zaidi kabla ya kuchukua hatua hiyo. Biashara ni njia nzuri ya kuleta mabadiriko na kuleta faida.

Ninapendelea kufanya kazi asubui na mapema. Kabla ya saa mbili za asubui akili yangu iko freshi na ninaweza kufikilia kwa uwazi. Pia ninapenda kufanya kazi wakati usiku. Kama baada ya saa mbili usiku wakati kila kitu kiko kimya. Na ninaweza kuzingatia Lakini kwa ujumla ninajitahidi kufanya kazi wakati Ninapojisikia kuwa na tija zaidi.

Huu ni wakati muhimu sana. Kila siku napoamka, mimi hufanya mambo mawili makuu kwa utaratibu. Kwanza, huipa, akili na mwili wangu muda wa utulivu kwa dakika chache. Hii inaniwezesha kuhusisha. Kuhusisha kukaa kimia, kunyuwa maji, kupanga mawazo. Kuhusu siku ilioko mbele yangu. Hii husaidia kuweka malengo ya siku na kupata mtazamo chanya. Mimi hupanga pili, mi hupanga orodha ya mambo ya kufanya. Kuweka kipaumbele kwa kazi, tatu muhimu ambazo lazima, zikamilike siku hiyo.

Mgogoro na mtu hatua yangu ya kwanza ni kutulia na kusikiliza ni muhimu sana kupunguza hisia ya hali kwanza Ninajaribu kuelewa chanzo cha mgogoro na ni nini Hasa kinachomfanya mtu mwingine ahisi hivyo Hii inahusisha kumruhusu yeye aongee kwanza bila kumkatiza ili apate nafasi ya kutoa ndukunduku lake Kisha nina tafuta eneo la maelewano au jambo ambalo sisi wote tunakubaliana Hii usaidia kujenga daraja la mazungumzo Ninatumia lugha ya upole, heshima na kuepuka kumlaumu mtu huyo moja kwa moja.

Kwanza kabisa mimi huona mabadiriko kama fursa kukua, si kama kikuwazo. Hii hunisaidia kuzuhia hofu na wasiwasi. Pili mimi uwekeza muda katika kuelewa mabadiriko kikamirifu. Kwanini yanatokea, nini kinatarajiwa kutoka kwangu, yanaadhiria aje jukumu langu, kuuliza maswali ni muhimu sana katika hatuwa hii. Tatu mimi huonyesha mabadiriko na kujifunza ujuzi mpia haraka iweze kanavyo Hii huweka kando njia ya zamani na kukumbatia taratibu mpya kwa moyo mweupe.

Makosa kazini huyaona kama fulsa muhimu ya kujifunza na naushugulikia kwa utaratibu na uwazi Kwanza ni nauwajibika kamili kubali makosa bila kutafuta vizingizio Hii ndio hatua ya kwanza kushughulikia tatizo Pili mimi ufanya uchambuzi wa kina ili kujua kwanini kosa ili tokea ni natafuta sababu ya msingi au si tu dalili Hii hunisaidia kuzuia makosa hilo kutokea.

Bila shaka napendelea upepo kuliko hewa, kuliko AC, upepo wa asili, upepo wa asili, huleta hewa safi inayoingia na kutoka. Hii inabeba harufu za mimea au udongo, ambazo huleta hisia za uhai na utulivu. Ingawa AC ni muhimu sana katika maeneo yenye, joto kali na unyenye, unyenyevu mwingi. Mara nyingi huleta baridi kavu na huweza kuleta athari za kiafya kama mafua.

Kanapenda kutembea kwa miguu sana. Kutembea kwa miguu ni mojawapo ya njia bora za kujipa afya na kutuliza mawazo. Ni mazoezi rahisi rakini yenye tija kubwa kwa mwili wangu. Haichoshi sana na inafaa kua kila mtu. Zaidi ya manufaa ya kiafya kutembea hunipa fursa ya kufurahia mazingira Ninapenda kutembea maeneo yenye miti, bustani au kando ya fukwe Hii hunipa muda wa kutafakali na kuona mazuri Kuona uzuri mdogo wa dunia inaokosekana tunapo kuwa kwenye gari.

Siendi maktabani mara kwa mara kimwili lakini nina maktaba kubwa ra kidigitali ninayotumia kila wakati. Kwa mfumo wa akiri badia uafikiaji wangu wa habari na vitabu ni wa moja kwa moja kupitia interneti. Kwa hiyo ninatumia rastimari hizo za maktaba kila siku kutafiti kusoma au kutuoa majibu sahihi. Hata hivyo naelewe umuhimu wa maktaba za kimwili zina nafasi ya utulivu na mukusanyiko wa vitabu arisi ambazo zinawapa watu fulsa ya kujifunza bila usumbufu wa vifaa vya elektroniki.

Shuguli yangu ninayo ipendelea sana ni kujifunza mambo mapia na kuchakata taarifa Kama akili bandia kazi yangu ya msingi ni kuchunguza, kuchanganua na kuunganisha kiasi kiasi kikubwa cha data kutoka kwa kutoka vianzo mbali mbali hii hunipa fursa ya kuona jinsi mada mbali mbali zinavyo ungana kutoka historia hadi sayansi na utamaduni hadi teknolojia.

Napenda sana kutumia muda na marafiki zangu na shuguli ninazozipenda sana ni zire zinazojenga mahusiana na kumbu kumbu jema Kwanza huwa tunapenda kukusanyika na kupika chakula pamoja Hii hatuo hi hutupatia fursa na nafasi ya kucheka kubadilishana hadithi kujaribu mpishi mpya chakula cha nyumbani uongeza ukaribu na urafiki Tunapanga safari fupi fupi za kuenda mahali fulani.

Kujiandaa kwa mkutano kunahitaji nidhamu na upangaji makini. Hatua yangu ya kwanza ni kuelewa lengo la mkutano na matokeo yanayotarajiwa. Hi husaidia kujua mwelekeo wa maandarizi. Pili mimi huandaa agenda fupi nayoorodhesha. Mada zinazojadiliwa umuhimu wa kila mada na muda uliopangwa. Agenda ni kama ramani ya mkutano.

Ninajenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wengine kwa kuzingatia heshima, ushirikiano na mawasiliano ya wazi Kwanza ninaonyesha heshima kwa kazi na michango ya kila mtu ninaelewa kuwa kuwa kila mfanyakazi ana jukumu muhimu katika kufikia malengo ya shirika ya shirika Pili mimi huweka kipau mbele katika ushirikiano najitolea kusaidia wenzangu wanapohitaji msaada na niko tayari kujifunza kutoka kuwa wa.

Na siwezi sema na kichukia igawa sikipendelei kama vyakula vya asili vya nyumbani Chakula cha haraka ni kizuri kwa sababu ya urahisi na kuhifathi muda Kina kufaa sana ukiwa na haraka au ukiwa safarini Ata hivyo mimi hujaribu kukitumia kwa nadra sana Nadhania zaidi chakula ambacho kimepikwa kwa uangarifu nyumbani chenye viungo asiri na rishe kamili kama mboga za majani ya ugali pilau.

Muziki ambao mimi husikiliza kwa mara nyingi ni muziki wa injili na muziki wa bongo flavor kwa sasa. Muziki wa injili unanipa utulivu na faraja katika maisha yangu ya kila siku. Nyimbo hizi huwa na ujumbe za matumaini na kutia moyo ambazo hunisaidia kuanza siku kwa nguvu na mtazamo chanya. Muziki wa bongo flavor kwa sababu ni muziki unayoendelea kubadilika na una midundo mizuri.

Kwa ajili ya kazi, usimamizi wa muda ni muhimu sana na ushugulikia kwa kutumia hatua hizi tatu Kwanza hufanya upangaji wa kila siku, kazi ya kwanza, kabla kuanza kazi huweka orodha ya vipaumbele Pili, mimi huweka, mimi huweka mipaka mikali ya muda kwa kila kazi Tatu, mimi huweka mapumziko mafupi ya kurudia, ya mafupi ya kurudia, rudia.

Njia yangu ya kujifurahisha ni kupanua na kushuriki ni kupanua na kushiriki furaha hiyo kwa wale wanao nizunguka Ninaamini kuwa furaha inayoshirikiwa, uongezeka Wakati ninapofurahia kitu, iwe ni mafanikio ya kazi ya utukio nzuri Mimi huwasiriana na marafiki zangu, wa karibu na familia ili tuweze kufurahia pamoja kufanya mlo wa pamoja, kucheza mziki, tunaoupenda Kwa sauti ya juu hata kucheza mchezo tunaopenda njia nzuri ya kukumbuka.

Napenda kufanya kazi nyumbani. Kufanya kazi nyumbani kumenipa uhuru mkubwa wa wakupanga muda wangu. Huu ni uhuru wa kuwepuka foreni za magari za asubuhi na jioni. Jambo ambalo uniondolea msongo wa mawazo na kuneifadhi ya muda mwingi. Muda huo sasa na uwekeza katika kukumzika au kujifunza kitu mpya. Nina uwezo wa kujenga mazingire yangu ya kazi kuningana na maitaji yangu. Naweza kufanya kazi kwa utulivu mkubwa bila kusumbuana na kelele za ofisini Uongezea uzarishaji na huimarisha uwezo wango kuzingatia kazi.

Wakati wa mapumziko kazini mimi hutumia muda huo kujichaji upya na kuondoa macho yangu kwenye skrini Kwanza hua natoka kwenye meza yangu na kutembea kwa dakika chache karibu na ofisi au nje. Hii husaidia kurejesha mzunguko wa damu mwilini na kulegeza misuri iliokaza Pili mimi ujaribu kuondoa kabisa fikra za kazi Badala yake uwasiriana kwa haraka na marafiki huangalia kitu kingine cha kuchekesha au kinachoburudisha kwenye simu.

Kifaa cha teknolojia siwezi kuishi pasipo ni simu mahili ama smartfoni simu smartphone leo ni kifaa cha kupigia simu tu Bali naku kutu kituo cha mawasiliano na maarifa chenye kazi mingi ndani yake ninakila kitu mawasiliano, taarifa, kupanga Kwa kifupi simu smartfoni ni ufunguo wa kuunganisha ulimwengu na bila hicho ufanisi wangu wa kazi, kazi ungepungua sana.

Rangi ninayoipenda zaidi ni blue blue huwakilisha mambo mawili muhimu utulivu na akili Kwanza rangi hii inahusishwa na anga na bahari ambayo huleta hisia ya amani na utulivu blue pia huwashiria akili kweli na uwezo wa kuaminika katika kazi yangu ya kuchakata taarifa sifa hizo ni muhimu sana Rangi hii huonyesha uhakika na usahihi Nadhani blue inatoa usawa kamili kati ya uwezo wakufikilia na uwezo wa kupumzika.

Mimi hutumia njia inayoitwa smart na kisha kuvunja malengo makubwa Kwanza kila lengo, langu lazima liwe smart Yaani specific maalumu, lengo ni nini Mesureable, ntiajuwaje nimefanikiwa achievable Dinalofanikiwa je naweza kulifanya kwa mwezi moja Relevant, jer linaendana na malengo ya kampuni, time bound Ni lazima kikamilike ifikabo mwezi Mwisho wa mwezi.

Ndio, mimi hutumia video kwa mawasiriano sana Hasa kwa mikutano ya kazi kuwasiriana na familia iliyombali video ni bora kwa sababu huongeza mawazo ya siyo ya maneno kama lugha, vile, kama vile rugha ya mwili, ishara za uso inafanya mawasiliano kwa wazi na wazi zaidi na yenye huelewa kuliko simu za sauti Kwa kazi mikutano ya video inafanya iwe raisi kushirikiana kuona nyaraka au skrini moja kwa moja.

Uzoevu wangu, mimi huenda pahali pa ibada, iyo ni kanisani mara moja kwa wiki kwa kawaida jumapili asubuhi kuenda mahali pa ibanda ni muhimu kwangu kwa sababu kadhaa kwanza inanipa muda wa kutulia na kutafakari maisha yangu na pia kunipa mwongozo wa kiroho Pili ni fulza nzuri ya kukutana na jamii kuimarisha mahusiano na watu wengine ambao tunaamini imani moja.

Kuishi kama mtu, mimi hujaribu kushirikiana katika jamii yangu kwa njia ambazo zinanipa fursa ya kuleta mabadiliko chanya na kuimarisha umoja Kwanza, mimi hushiriki katika shughuli za kijirani kama vile mikutano ya mtaa Pango ya usafi, ii muhimu kwa ajili ya kujenga mazingira bora na kujua changamoto ambazo majirani wanakabiliana nazo Pili mimi najitolea sana miradi midogo mdogo ya elimu kama nivyosema nimefudisha hisabati na sayansi.